Napanga kazi zangu kwa njia iliyopangwa ili kuhakikisha ninatimiza majukumu kwa ufanisi na bila msongo wa mawazo kwanza, huandika orodha ya kazi zote zinazohitajika kufanywa siku hiyo au wiki hiyo kisha kuzipanga kulingana na muda na umuhimu wake. Kazi muhimu na zinazohitaji umakini zaidi hufanywa mapema asubuhi au wakati nina nguvu nyingi huku, kazi nyepesi au za kurahisisha huachwa kwa baadaye. Pia napanga mapumziko mafupi kati ya kazi hili kupumzika na kuongeza ufanisi. Mwisho wa siku, hupitia kazi nilizokamilisha na kupanga maandalizi ya kesho kuhakikisha hakuna jambo limeachwa nyuma. Kwa kufanya hivi, napunguza mkanganyiko, huongeza ustadi wa muda na kuifanya kila siku ya kazi kuwa yenye tija na mpangilio mzuri.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi napanga kazi zangu vizuri na kuziweka kipa umbele kulingana na umuhimu wake. Kwanza, mimi huandika orodha ya kazi zote za siku au za wiki, kisha kuzigawanya kuwa kazi muhimu zinazo hitaji umakini zaidi na kazi nyepesi zinazo weza fanya baadae. Napanga ratiba ya muda kwa kila kazi nikizingatia ni lini nina nguvu zaidi kufanya kazi ngumu. Pia, hufanya mapumziko mafupi kati ya kazi ili kuendelea kuwa makini na kuepuka uchovu. Napoanza kazi, hujidhatiti kufanya kila jambo kwa umakini bila kupoteza muda na mwishoe hupitia kazi nilizo kamilisha na kupanga maandalizi ya siku inayofuata. Kwa kufanya hivi, ninaweza kukamilisha kazi zangu kwa wakati na kwa ufanisi.